Ndio napenda kucheza ngoma ngoma ni mzuri kwa kufurahia na kujiburidisha pia kupunguza msongo wa mawazo pia husaidia kwenye mazoezi ya mwili na kuongeza nguvu pia kueleza hisia ya mtu.

Ndiyo mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni salama zaidi ni vigumu kwa mtu mwingine kuiga vidole vyako tofauti na nywila au pin pia hunisaidia kuthibiti ufikiaji kwa sehemu za kazi au data muhimu zinaweza kulindwa kwa mtu mmoja tu aliye na vidole vinavyofa.

Mi hulinda faraga vyangu kwa kutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali pia kwa makini na viungo vyabarua pepe na ulagayi.

Mi huanza kwa malengo makuu kwa kuandika mambo ninayo hitaji kufanikisha wiki nzima pia kuweka mapumziko, me huhakikisha kuna muda wa kupumzika au kula ili kudumisha nishati na umakini.